Ndio mara nyingi ninapenda chakula kitamu kwa sababu unaweza kujisaidia katika hali yangu ya afya chakula ambacho ninapenda kitamu ni viazi pamoja na mchele na pamoja na nyama hiyo inaweza kunisaidia ili kuweza kuwa na afya njema pia napenda chakula mingi pia napenda pia chakula kama vile ugali manangu na menginevyo.